Kuoga kwa maji moto, kwangu kunategemea na venye hali ya hewa iko. Kwa mfano, asubuhi ama usiku, mi naeza oga na maji moto. Lakini kama hali ya hewa iko na joto, kwa mfano mchana na joto na jua imewaka sana, mimi huoga maji baridi.

Nikiwa shuleni, lile somo nilipenda zaidi ni historia. Kutoka shule ya msingi hadi shule ya upili mini nilikuwa bingwa wa historia. Kwa mfano, nilikuwa naongoza ya somo la historia kutoka shule ya msingi hadi shule ya upili.

Mimi nikona mahusiano, mazuri na wazee wangu. Kwa mfano, mimi nawatembelea uko nyumbani kwao. Tunapinga gumzo, tunakula nawao, tunakunywa nawapa moja. Pia ata wao unitembelea kwangu. Tunaongea, tunakula, tunakunywa. Kwa hivyo, mahusiano yangu na wazazi wangu ni mazuri sana.

Kwa kawaida, mimi hulala kama masaa tano ama sita kwa siku. Kwa mfano naweza lala saa tano usiku na ni amke saa kumi na moja. Lakini inategemea kama niko na kazi. Kama niko na kazi mingi, naweza lala kama masaa mawili au matatu kwa siku.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na wateja wangu, watu wa familia na marafiki. Miongoni mwa mitandao ya kijamii ambayo mimi hutumia sana ni Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram na mingineo. Naona mitandao ya kijamii ikiwa rahisi kutumia na inawasilisha ujumbe kwa upesi.

Kwa siku mimi uoga mara moja na kuoga kwangu nategemea na ile kazi nafanya. Kama naenda kazi ya ofisini naoga asubuhi lakini kama naenda kazi ya shambani mi nafanya kazi ya shambani na naoga nikitoka shambani.

Yule mwalimu ningekumbuka sana kutoka shule niliyosomea ni Mr. Kiaro, ambaye alinisaidia kufaulu kwa hisabati. Nilikuwa nalemrwa sana ya hesabu, ni kwa shule ya upili. Nilipoirudia shule kutoka na Mr. Kiaro, alisaidia sana hadi nikapata alama ya hesabu.

Mimi husherekea siku kuu kwa aina kadhaa kwa mfano mwaka jana nilisherekea siku kuu na familia yangu ambayo tulikula kinywaji tukakula na wakati wa jioni tulipeleka watoto wangu kwenda kucheza hotelini fulani.

Mara mingi mimi hucheza na bibi yangu ambaye ndiye rafiki yangu mkubwa. Tunacheza mchezo mingi kama vile mchezo ya kuigiza, mchezo ya kujificha ambayo inatufurahisha sana. Kwa mfano anakimbia anajificha na ananiambaa nimtafute. Kwa hivyo bibi yangu ni yule mtu tunacheza naye sana.